Msimu unaopendwa zaidi kwa mwaka ni msimu wa krismasi ama sikukuu Msimu wa mwezi kumi na moja Kwa ajili na mambo mengi inalikizo ndefu wala wanafanya kazi wanapata likizo defu hapo Pia kujumika pamoja na familia kusherekea pamoja kusherekea kuzaliwa kwake yesu kristo kusherekea pia kwa mwaka.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kispanyora Kwa sababu nafuraia jinsi wa kispanyora wanavyo zungumza Pia wanazungumza kwa adabu, kwa heshima, kwa upore wanapo ruga yao ya ni ruga ni tamu, uwe enyewe inavutii na mvuto wa ruga enyewe, vuto wa ishara, vuto wa maneno enyewe, halisi.

Ningependelea chakula chenye ladha tamu kwa sababu unapokula kitu na chenye ladha tamu Unaeza kuhisi vizuri pia unavutuwa na chakula chenye ladha tamu Kinakusaidia Pia uweze kutengeza chakula pia kama hicho kenye ladha hiyo hiyo Mara tena kinaweza kusaidia katika njia mingi.

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku ya kuzariwa wakati na sheherekea kukuwa na mwaka ingine kukuwa na mwaka ingine mpya katika maisha yangu Wakati napewa vipawaza kuwa mba nishazaliwa na kusherekea Wakati muhimu sana hiyo ndiyo sherehe ambayo huwa nasherekea naya kupendeza ambayo lazima nifanye katika kila mwaka na kila mwezi nikisha toleheaa iyo mwazi ya ambayo.